Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba kunaleta furaha. Hupunguza msongo wa mawazo na ni njia nzuri ya kujieleza. Hata kama ni kwa burudani tu. Eh, sababu ya kuimba inayonisaidia kujieleza kihisia. Hupunguza mawazo na msongo huniletea furaha na utulivu. Ndiyo maana napenda kuimba. Asanti.

Wakati nina wasiwasi, napunguza mwendo na kufikiria taratibu, ndiposa natumia vigezo hivi ya kwanza napumua kwa kina, hii inansaidia akili kutulia Pili, naandika au kueleza mawazo ili kutafuta wasiwasi kwa maneno kuzingatia suluhisho badala ya tatizo, niliangalia hatua ndogo za kufanya ya nne kupumzika kidogo kwa burudani kwa kama kusoma ama kusikiliza mziki hiyo hunisaidia kupunguza hofu na kukabiliana na changamoto kwa utulivu.

Mazingira ya kazi huwa mzuri, pale ambapo kuna machanganiko wa heshima, ushirikiano na faraja na pia kuna mambo muhimu pia ya kuangalia katika kazi, ukiangalia kwanza ni mawasiliano mazuri Hii inaelewesha watu na kusikilizana Pili ni heshima na usawa, kila mtu kudhaminiwa bila ubaguzi Tatu ni kushirikiana kama timu, kusaidia na badala ya kushindana vibaya ya nne ratiba ilio wazi na ya haki kazi inapangwa vizuri bila msongo usio wa lazima Tano tukiangalia ni mazingira salama na safi kimwili na kisaikolojia sita pia ya mwisho ni kutambulishwa kwa juhudi pongezi na motisha huongezewa morali Hii hufanya watu wafurahie kazi basi waendelesha vizuri Santi.

Nayashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na mpangilio mzuri. Kwanza ninakubali mabadiliko kwa kuwa natambua kuwa ni sehemu ya ukuwaji Pili, ninajifunza haraka. Natafuta taarifa na ujuzi nayoitajika. Tatu, ninaweka malengo mapya kulingana na hali mpya ya kazi. Nne, ninauliza na kushirikiana, kuwasiliana na wanzangu ili kuelewa vizuri. Nikiangalia katika mwisho nina dhibiti msongo kwa kupanga muda na kuchukua mapumziko hiyo unisaidia kuzoea mabadiliko na kuendelea kufanya kazi.

Haina nyumba yangu ni nyumba yenye vitu vichache ni safi na yenye mwanga wa kutosha Nikiangalia katika mazingira, eneo iko tulivu si kelele nyingi lina majirani wema na huduma muhimu karibu na maduka na usafiri Nikiangalia katika nilihamia palini, nilihamia hapa miaka michache iliyopita Baada ya kutafuta sehumu ilio na utulivu zaidi ninachokipenda kusu eneo hii napenda utulivu usalama na urahisi wa kupata huduma bila kusafiri mbali Ukiangale katika usalama wa raha Ndiyo nimejihisi usalama na mwenye amani kwa sababu mazingira ni mazuri na watu wameheshimiana asanti.

Kinacho nituliza zaidi ni kupumua kwa utaratibu na kukaa kimya kwa muda. Nikiweka mawazo yangu kwenye pumzi. Ndiyo, mara nyingi ni meditation nyepesi. Wakati mwjngine nikiambatanisha na yoga laini ya kunyoosha mwili. Nilikumbuka kujifunza njia hii nilipokuwa na msongo wa mawazo. Nikaona inanisaidia kurudisha utulivu haraka. Kwa kawaida, nachukua dakika kumi hadi ishirini kwa siku kulingana na muda nilio nao. Baada ya kupumzika najiskia mtulivu sana asanti.

Ndiyo, nafahamu na kufuatilia matukio ya kimataifa kwa ujumla. Ukiangalia katika siasa, uchumi, teknolojia, migogoro, mabadiliko ya tabia nchi. Izi, tukiangazia katika uchumi wa dunia. Huu unaendelea kukua lakini kwa kasi nyepesi, zaidi ikilinganishwa na miaka ya awali. Sababu kuu ni msongamano wa sera, za biashara, kutoka kwa vikwazo vya biashara, na kutokua na uakika wa sera za kiuchumi Alafu, ukikuja kuangalia changamoto zilipo usalama wa biashara ya kimataifa bado ni hatari kuu na vikwazo vya biyashara vinaweza kusababisha msongamano wa soko kutokuwa dhabiti zaidi.

Ningechukua ugali kwa sababu ugali umetengenezwa hasaa kutokana na unga wa mahindi ambao unawanga mwingi. Hii hutoa nguvu kwa mwili muhimu kwa kazi za mikono kusoma na shughuli za kila siku. Pia ni chakula ambacho kinashibisha kwa muda mrefu. Hivi hupunguza kula mara kwa mara ndio maana ni chakula bora kwa familia nyingi. Pia mahindi yanapatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu hasaa vijijini. Ya nne ni ugali ni sehemu ya utamaduni wajamii nyingi Afrika mashariki utapata sherehe katika sherehe mikutano maisha ya kila siku ungepata ugali ndio anapenda kutumia Pia ugali huliwa na mboga proteini na maziwa au mala ndio.

Ndiyo navaa miwani nilianza kuvaa baada ya kugundua macho yanachoka haraka na maandishi ya mbali yanaanza kuwa blur Mwanzoni ilikuwa ngumu kuzoea lakini sasa ime nisaidia sana na ukweli ni kwamba imekua sehemu ya mwonekano wangu Kuna wakati naivua nikitaka kupumzika lakini kwa kusoma na kuangalia screen kwa muda mrefu miwani ni lazima.

Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi kazini ni mafunzo ya mawasiliano na utatuzi wa matatizo kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri, kusikiliza, kueleza mawazo kwa uwazi na kushughulikia watu tofauti Kulibadilisha kabisa namna ninavyo fanya kazi na kushirikiana na wengine Pia mafunzo ya teknolojia hasaa matumizi ya kompyuta na zana za kidigitali yalikuwa muhimu sana ilinifanya nifanya kazi ya haraka kwa usahihi na kujiaminia zaidi katika mazingira ya kisasa ya kazi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Ina kitu cha kipekee, hasa vipindi vya asubuhi na jioni. Muziki, habari na mazunguzo ya watangazaji zinafanya ujihisi umejigawanisha na watu wengine. Wakati mwingine, napenda redio kuliko playlist kwa sababu hautabiriki. Napendelea muziki wa pole pole nikiwa nimepumzika, habari na mijadala asubuhi. Vipindi vya mazungumzo vinavyoguza maisha halisi.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya ninajaribu kuangazia ukarimu, uwazi na msaada wa karibu. Kwanza nahakikisha wanajisikia huru na usalama kwa kujitambulisha kwa timu na kuwaeleza mazingira ya kazi bila kuwapa presha. Kwa kawaida nafanya hivi, najitambulisha vizuri na kuonyesha niko tayari kuwasaidia. Nawaeleza majukumu yao pole pole bila kuchanganya siku ya kazi ya kwanza Nawasikiliza maswali yao na hofu zao ni muhimu nawapa moyo kwa sababu kwanza kazi mpya huwa na wasiwasi kidogo. Asante.

Ndiyo napenda muziki wa jadi kuna kitu cha kina sana hadithi historia na hisia halisi za jamii unanizikika kama unganiunganisha kizazi cha zamani na cha sasa Ngoma midundo ya ngoma za asili na ala za jadi vina ujumbe ambayo hauhitaji hata maneno ming.i Napenda hasa mziki wa jadi kwa sababu unautambulisho wa jamii, Una mafunzo na hekima, unatulia na wakati mwingine, unaamsha nguvu kabisa, asanti.

Napendelea kuandika zaidi kwa sababu kuandika kuna nipa na fasi ya kupanga mawazo, kujieleza kwa uhuru na kuacha kitu kinachoonekana ni kama kuweka akili mezani. Lakini kusoma nako ni muhimu sana kuna nipa mawazo mapya na kuniboresha kama muandishi. Kwa hiyo ukweli ni huu. Kusoma hunijenga kuandika unitoa nje kile ni nacho kilenga.

Napenda mziki unaobeba isia na ujumbe ule unaonifanya nifikirie au nijisikie kitu fulani Sio kelele tu bali mziki wenye maana Napendelea zaidi reggae na bongo reggae kwa sababu na ujumbe wa maisha amani na haki bongo kwa sababu iko karibu na uhalisia wa maisha ya kila siku na adith za watu Ninapenda sana lucky dube tukiangazia reggae kwa sababu ya ujumbe wake mzito Kwa bongo namkubali Ben Paul au Diamond Platinum kwa nyimbo zenye hisia na ubunifu. Asubui nikiwa najipanga au nasafiri, ndiyo namsikiliza, au jioni na usiku nikiwa napumzika. Ninaisi utulivu furaa na faraja wakati mwingine wimbo hunifanya nitabasamu, wakati mwingine hunisaidia kutoa mawazo mazito moyoni.

Rafiki ya ngu wa karibu tulikutana kwa bahatitu bila mpango Ilianza na mazungumzu madogo kisha tukagundua tunaelewana sana na kufanana kima wazo Tulikutana shuleni tukiwa darasa moja Tukaanza kusaidiana kwenye masomo na urafiki ukaendelea kwa taratibu Tunapenda kuzungumza na kushauria na kuhusumaisha kucheka na kutaniana kusikiliza muziki na pia kutazama mechi Kwa sababu ninayo kwa rafiki wa kweli anasikiliza bila kunih ukumu yuko karibu wakati wa furaha na shida ana ukweli ata kama unauma kidogo Ningesema huyu ni mtu wa dhamani kubwa sana maisha ni mwangu sio mkamilifu wala mimi sio mkamilifu lakini u rafiki wetu umejengwa juu ya heshima uaminifu na moyo wakusaidiana rafiki wa maana hii ni baraka kweli.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli lakini vile vile kawaida na vya heshima sio vikubwa sana na vinanifanya nijisikie nipo na dha dhifu na vinaongeza kujiamini kidogo wakati mwingine naivaa kwa mitindo wakati mwngine naacha kabisa kulingana na mazingira au kazi vipuli kwangu ni mapambo tu sio lazima kila siku.

Wakati wamapumziko kazini mara nyingi, nafanya vitu vidogo, vinivyo nisaidia kupumzisha akili. Ninapumua na kupumzika kidogo, niondoke kwenye presha ya kazi. Nasikiliza muziki kwa dakika chache, nachukua chai na kuzungumza kidogo na wenzangu. Wakati mwingine, nasoma ujumbe kwenye simu, kuna muda natembea tembea kidogo ilikuunda uchafu. Lengo sikufanya kitu kikubwa bali kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya.

Kusema ukweli ndiyo na pia hapana Ningependa kurudi ujana kwa nguvu nyingi na uchovu mdogo uhuru wa kujaribu bila hofu sana, furaha ya vitu vidogo vidogo Lakini pia nisingependa kurudi kabisa huko kwa sababu hekima niliyoipata sasa, uzoefu wa makosa niliofanya na kujifunza, utulivu wa kujijua vizuri zaidi asante.

Napenda sehemu tulivu zenye upepo manthari nzuri sehemu ambazo zinanipa nafasi ya kufikiria na kupumzisha akili Kwanza karibu na maji kama ufuo wa au mtu maji unipa utulivu sana mitaa isiona kilele nyingi hasa jioni Wakati mwingine hata kutembea tu bila mpango nikisikiliza muziki na mawazo au mawazo yangu kutembea kwangu sio mbio ni ile kujipa muda na nafasi.

Napenda rangi tulivu kwa ukuta wa chumba hasa nyeupe ilio pakwa inafanya chumba kinuonekana safi na kikubwa Naa tukiangalia kijivu chepesi zinatuliza akili na zinafaa kupumzika Wakati mwingine unangalia kijani rangi ya majani Inaleta hisia za mazingira ya nje Sipendi sana rangi kali kwa ukuta cha chumba wa chakulala Kwa sababu zinaweza kuchosha macho au akili.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kuongea na watu wa karibu kupiga simu, whatsapp au sms ndilo jambo la kwanza kabisa inansidia kubaki connected Pia nautumia kwa kusikiliza mziki, kupata habari na kujua kinachoendelea kujifunza vitu vipya, kusoma makala, kuangalia video za maarifa kupumzika kidogo, mtandaoni ya kijamii na video fupi fupi simu kwangu ni chombo cha mawasiliano maarifa na burudani kwa kiasi Najitahidi isiwe inaniongoza maishani.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana watu wajisikia salama wanashirikiana kwa hiari Kwa vitendo ninaeza kufanya hivi nawahusisha wote kwenye maamuzi Kila mtu ajisikie sauti yake inasikika Pili ninahimiza mawasiliano ya wazi bila kuogopa kuuliza wa kupendekeza Tatu na thamani mchango wa kila mmoja, hata mdogo au kutoa upongezi inapostahili Nne, ninasaidia kushughulikia migogoro mapema kwa mazungumzo ya heshima Lengo langu ni kufanya timu ijione kama kimoja chenye lengo moja, si watu wanaofanya kazi kivyao.

Ningependa sana kutembelea Cape Town ambayo iko Afrika kusini Mji huo unanivutia kwa sababu unamchanganyiko mzuri wa mandhari ya asili Ukiangalia bahari mlima kama Table Mountain Pia ukiangalia utamaduni tofauti tofauti maisha ya kisasa lakini bado tulivu Pia ningependa kutembelea Paris kwa historia na sana na zanzibar kwa utulivu bahari na urithi wa kiswahili Kwangu mji mzuri ni ule unaonipa uzuri wa macho na amani ya akili.

Kinacho nifanya nicheke ni vitu vidogo vya kawaida vya maisha. Kwanza, jokes zinazotarajiwa. Hadi zipo za ukweli lakini za kuchekesha. Makosa madogo ya kibinadamu, mtu akijichanganya kidogo bila madhara. Kumbukumbu za zamani ni kikumbuka nilivyo kuwa na tulivyo cheka na marafiki. Wakati mwngine, hata kicheko cha mtu mwngine, hunifanya nicheke bila zababu. Kicheko kwangu ni dawa, hupunguza stress na unifanya nijisikia mwepesi.

Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na ulewano mawasiliano yakikosekana au yakawa ya utata kazi nyingi huaribika hata kama watu wana uwezo Kwa ufupi naona hivi ndivyo muhimu zaidi Kwanza uwazi kusema mambo wazi bila kuficha au kuzungumuza sana Pili ni kusikiliza kwa makini, si kuzungumuza tu Bali kuelewa unachoambiwa Tatu ni heshima, hata ukiwa haukubaliani namna ya kusema ni muhimu ufafanuzi wa matarajio, kila mtu ajue anachotarajia kufanya na kwa muda gani ya mwisho ni mawasiliano kwa wakati, kusema mapema kuliko kuchelewa Kwangu mawasiliano mazuri kazini hujenga imani, ushirikiano na matokeo bora.

Napendelea umbwa zaidi kwa sababu ni una uwaminifu sana. Wanapenda kushirikiana na watu wanakupea ile hisia ya ulinzi na urafiki wa kweli. Lakini paka nao ninaelewa wana mvuto wao, watulivu, wajanja na wanajitegemea. Watu wanaopenda utulivu huwafurahia sana. Moyo wangu uko katika umbwa lakini sina chuki na paka.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa kuhama kwenye kazi ya kawaida na kushirikiana kwa furaha. Hapa ni baadhi ya njia ninazofanya. Kwanza kutoa pongezi wazi. Koenyesha kila mshiriki anathamini kwa mchango wake. Pili ni sherehe ndogo ndogo kazini kama kuleta keki au chakula kidogo pamoja. Tatu ni kushirikia furaha ya mafanikio. Kuzungumza kuhusu kile kinachofanikisha na kushirikiana kushirikisha dipu za kazi nne kutambua mafanikio adharani mfano kwenye mikutano ya timu ili kila mtu ajisikie kushirikiana kwenye mafanikio Tano kuunda kumbu kumbu chanya kama vile picha, video ama hata memo ya pongezo kwa timu Lengo ni kujenga morale kurudisha motisha na kufanya kile mshiriki anajisikia kuwa sehemu ya mafanikio hai.

Ndiyo, nakumbuka mwalimu mmoja sana. Mwalimu wa kiswahili, katika shule msingi, kile nilichokumbuka zaidi, alikuwa na subira sana. Alisisitiza kuelewa kabla kuhukumu. Pili, alitumia hadithi na mifano ya maisha halisi. Kufanya masomo kuwa rahisi kueleweka. Alitufundisha kuheshimiana na wenzetu na kushirikiana kwenye kazi. Alikuwa na utani wa kifahari. Hivyo, hata masomo magumu yalikuwa kufurahisha huyo mwalimu alinishawishi kupenda masomo na kujifunza zaidi na ni sababu ya kuendelea kuwa mchangamfu kwenye masuala ya lugha na mawasiliano.

Ninalea nywele zangu mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na hali, sipendi kuziosha kila siku Kwa sababu, ninahisi ninapoteza mafuta yake ya asili Kwa kawaida, naosha mara moja au mbili kwa wiki Nazipaka mafuta, nyepesi ili zisikauke Naziacha mara kwa mara ili ziwe nadhifu Naamini kulea nywele siyo mara ngapi tu Bali jinsi unavyozihudumia kwa utaratibu.

Changamoto ninazozikutana nazo katika kazi. Mara nyingi ni hizi. Mawasiliano yasiyo wazi. Wakati watu hawafafanui matarajio au kazi huleta kuchanganyikiwa. Ushirikiano mdogo wa timu. Wakati baadhi ya watu hawashiriki au hawaleti maamuzi ya pamoja. Shinikizo la muda. Kazi nyingi kwa muda mfupi na mara nyingi ni changamoto panga kipaumbele. Mgogoro mdogo wanaweza kutoka kwenye tofauti za mitazamo au mtindo za kazi Kwa kawaida kujenga mawasiliano mazuri kupanga ratiba na kushirikia na timu husaidia kupunguza changamoto hizi.

Kazi ninayo dhamini zaidi nile inayo niletea maana na matokeo halisi sio tu malipo kwa mfano kunisaidia kusaidia wengine kuelewa na kutatua matatizo kama unapofundisha au kutoa mashauri mzuri kazi za ubunifu kuandika kupanga au pia kutengeneza kitu kipya kazi za timu inayo shirikisha kila mtu Unapo shirikiana na wengine na kuona matokeo pamoja kazi ninayo ithamini ni ile inayo changia kitu kizuri kwa watu wengine na inakuwa binafisi pia.

Wakati wajua kali, napenda kufanya mambo yanayoruhusu kupumzika na kufurahia hewa safi bila kuumia jua kukaa chini ya kivuli, mchana wajua na kivuli cha mti, kukunywa maji, kuhakikisha unakaa hydrated kusoma vitabu, kutuliza akili huku nikiwa salama kutembea kidogo kwa kivuli kama bustani kazi za ndani, kuandika na kupanga vitu Kwangu jua kali ni sababu ya kupunguza shuguli za nje na kulinda afya lakini bado kuridhisha akili na mwili.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye kuleta ukaribu na familia yangu kula pamoja na kuzungumza bila haraka kucheka na pia kusimulia hadithi za zamani, kutazama televisheni au mechi pamoja kusaidiana kazi ndogondogo za nyumba Wakati mwingine ukitembelea jamaa Sio lazima iwe kitu kikubwa. Kile kinacho nifurahisha zaidi ni kuwa pamoja na kujisikia kuwa sehemu ya familia.

Nguvu zangu, kazini ni zile zinazo wafanya ni fanikiwe vizuri na kushirikia na wengine. Ya kwanza kabisa ni mawasiliano. Hii unaeleza mawazo yangu kwa wazi na kujisikiliza wengine kwa makini. Pili ni kushirikia na timu, kusaidia wengine na kuchangia bila kusibiri ya agizo. Tatu ni ufahamu na utatuzo wa matatizo. Kuona tatizo na kutoa suluhisho ya naweza kusaidia. Nne, uelewe watu, kujua hisia na mahitaji ya wenzao Hivyo kufanya kazi kuwa rahisi Tano, ya mwisho kabisa, umuhimu wa maadili na heshima kufanya kazi kwa uwazi na kuwaminia Kwa kifupi, nguvu zangu ni kuunda mazingira mazuri kushirikiana na kutua matokeo bora.

Napenda aina za keki ambazo zina latha tamu lakini si ya kupita kiasi asa keki ya chokoleti yenye unyenyekevu kidogo na cream juu keki ya vanilla rahisi lakini safi na inafaa na chai ya ukahawa keki ya matunda kama strawberry au mango inatoa latha ya asili na si nzito Wakati mwingine keki ya karanga inatoa crunch na latha tofauti keki nzuri ni ile inayofanya unataka kidogo zaidi kile pande.

Napenda sana mikutano ilio mpangilio na yenye lengo wazi Si zile zinazo fanya mtu ahisi muda unarudika bila mafanikio Mikutano midogo na idadi ndogo ya watu inarahisisha mazungumzo na maamuzi Mikutano yenye agenda wazi kila mtu anajua atachangia nini Mikutano ya ubunifu ambapo tunajadili mawazo mapya bila hofu ya kukosolewa Pia kuna hii mikutano ya kushiriki timu Kila mshiriki anahisi kuwa sehemu ya maamuzi Sipendi mkutano iliokaa muda mrefu bila matokeo Napendelea ile inayofanikisha hatua halisi.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi, kunanifanya nijihisi mchanganyiko wa uvumilivu na uvime kidogo wa hasira. Kama mstari ni mfupi na haraka, najihisi kawaida nautumia muda kusoma au kuangalia simu. Kama mstari ni mrefu au pole pole, na jihisi kuchoka kidogo au kuchanganyikiwa, lakini pia ni muda mzuri wa kuzungumza na mtu au kufikiria mambo. Kwa kawaida najaribu kubeba subira na kuona kuwa kila mtu anataka kusongea mbele Hivyo hakuna haja kukasirika Sina furaha sana lakini najitahidi kuwa na muda kama nafasi ya kupumzika au kufanya kitu kidogo cha maana.

Ningependa sana kujifunza lugha mpya na ujuzi wa teknolojia Tukiangalia katika lugha mpya kama kijapani au kifaransa Hili kuweze kuzungumza na watu tofauti na kuelewa tamaduni zao na tukiangalia katika teknolojia, tukiangazia AI ama coding ili kujenga au kufanya kazi kwa bunifu zaidi Pia ningependa kujifunza ujenja wa mawasiliano bora na ufundi wa kufundisha ili kusaidia wengine kwa ufanisi Kwangu, kujifunza kipya ni kujenga uwezo na kufungua milango ya furusa mpia.

Napenda chakula chenye kiasi kidogo cha mafuta Sio sana lakini pia si kabisa kisicho na mafuta Chakula chenye mafuta kidogo kina ladha zaidi na kina shibisha vizuri mfano samaki au kuku wa kukaanga kidogo mboga zilizochanganywa na mafuta kidogo ya mzizi Chakule kisicho na mafuta kabisa mara nyingi ni safi na chenye afya Lakini hakishibishi sana Kwa kifupi napendelea usawa, chakula chenye ladha nzuri lisilo zito sana na lisilo atari kiafya.

Ndio, napenda kupanda milima, lakini sio milima mikubwa sana yenye hatari nyingi. Napenda zaidi kupanda milima ya wastani, yenye manthari mzuri. Hewa safi na nafasi za kupumzika, sababu ni, inanipa mazingira ya kupumzika na kutulia akili. Ni mazoezi ya mwisho, hivyo inaongeza afya. Nafurahia mandhari ya juu, kuangalia mji au bustani kutoka juu. Ni changamoto kidogo, lakini hupunguza stress na hunifanya nijisikie mwenye nguvu Kwangu kupanda milima ni mchanganyiko wa furaha, afya na utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, wananikumbusha furaha ya vitu kidogo. Kicheko cha dhati, ubunifu usio na mipaka na maswali ya kushangaza. Napenda kucheza michezo rahisi, pia napenda kusimulia hadithi zao. Pia napenda kuwasaidia kujifunza kitu kidogo cha kucheza, kucheka nao bila presha ya maisha ya watu wazima. Na kuwa nao, kunanifanya nijisikie mwepesi moyoni na mwenye subira zaidi.

Kuna njia kadhaa ninazotumia kuboresha michakato ya kazi ili kuwa bora, haraka na yenye matokeo mazuri. Kwanza ni kupanga kipaumbele. Kwanza natenga kazi muimu na za dharura ili kuzifanya kazi kwa mpangilio sahihi. Kuondoa hatua zisizo za lazima. Kugundua kila hatua inahitajika kweili au inaweza kuondolewa. Kutumia teknolojia na zanaa. Programu za kazi, kalenda Automation, usaidia kuharakisha kazi na kupunguza makosa. Na nne, kusikiliza timu, kujua changamoto za wengine na kupata mapendekezo ya kuboresha kazi kwa pamoja. Na tukiangazia ya mwisho ni kuunda mfumo, unaofahamika kwa wote. Kila mtu ajue jinsi kazi inavyosogea, hatua kwa hatua bila kuchanganyikiwa. Na kwa kifupi mi kwangu naeza sema ubora unakuja kupanga, kunganishwa na kukagua mara kwa mara.

Kuonyesha moyo na kuwasaidia wenzangu kazini ni muimu sana. Hapa ninavyofanya ni ya kuanza ni kutoa pongezi napongeza kazi mzuri ya kila mtu hati ikiwa ni kidogo. Kusikiliza pia bila kuhukumu. Kuwasikiliza wanapokua na changamoto au wasiwasi. Kushirikiana bila kusubiri agizo. Kusaidiana kazi zao wanapoitaji msaada. Na pia kuwaimeza mawazo mapia kuwapa nafasi ya kuzungumza bila kugopa kutokea kwa kosa na emotion ni kwenyesha shukrani kushukuru jitihada zao kwa maneno au kitendo kidogo lengo ni kufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na kuwa namotisha ya kufanya kazi vizuri.

Ndio napenda hesabu lakini hasa zile zinazo eleweka na kuwa na matumizi moja kwa moja Napenda hesabu kwa sababu zinanifundisha kufikiri kwa mpangilio kutatua matatizo na kuwa makini Sipendi sana hesabu zinapokuwa ngumu bila kuelewa kwa nini zinatumika Lakini nikipata mtu anayeniifundisha mzuri au mfano wa maisha halisi huwa nazifurahia kabisa.

Kuhusu tathmini za kazi, najihisi mchanganyiko wa hofu kidogo na matumaini. Hofu kidogo ni kwa sababu utahitajika kufafanua mafanikio na makosa yako. Na tukiangalia katika matumaini, hii inatupa nafasi ya kujua wapi una nguvu na wapi unahitaji kuboresha. Na pia unajua tunahitaji motisha kama tathmini ni ya ukweli na yenye. Unasihi, inasaidia kujua hatua inayofuata kazini Kwa kifupi, tathmini ni muhimu inaweza kuwa changamoto kidogo lakini hutoa mwanga juu ya maendeleo na njia za kuwa bora zaidi.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka tovuti za magazeti na vyombo vya habari kama BBC na Aljazeera, The Guardian, au pia Nation online app za habari kuna zile za Google News, BBC News app na tukiangalia katika mtandao ya kijamii kwa tahadhari kama Twitter, LinkedIn au Facebook Lakini napenda kuthibitisha tarifa kabla ya kuamini Blogs na makala za maarifa pia zinatoa maoni tofauti na uchambuzi wa kina na tukiangalia katika email newsletters Baadhi zinatoa mukhtasari wa habari muhimu kila siku Kwangu nipo makini kuthibitisha chanzo cha habari ili nisishukiwe na habari zisizo sahihi.

Ndiyo, naweza kuushi siku moja bila teknolojia, lakini si kwa urahisi sana. Mwanzoni kungekua na ile hali ya nimekatika na dunia hasa bila simu. Lakini pia kuna upande mzuri, ningepumzisha akili na macho, ningekuwa na muda zaidi wa kuongea na ana kwa ana, kusoma vitabu, au kutembea. Niigejisikia mtulivu kidogo bila notification zisizoisha. Kwa hiyo, inaweze kana kabisa na hata inaweza kwa afya kwa akili ila sijambo ningependa ifanyike kila siku.

Napendelea zaidi maali pa kimya kimya hunipa nafasi ya kufikiri, kutulia na kuzingatia kile ninachofanya ni rahisi kujipanga na kupumzisha akili bila kelele nyingi Hata hivyo pa kelele kidogo pana kuwa na muziki mzuri au watu wanapo penda na kufuraia Lakini kwa muda mfupi tu kimya kwa utulivu kelele kwa burudani ya muda.

Kinyaji ninachopenda kunywa asabuhi ni kahawa yenye nguvu kidogo au chai ya rangi ya kawaida. Tukiangalia sababu inansaidia kuamka polepole na kujiandaa kwa siku. Kutoa mafadhaiko kidogo ya asubuhi na kunifanya nijisikie tayari kufanya kazi. Ni desturi tulio zoea mara nyingi kikiambatana na chakula cha asubuhi Mara nyingi pia napenda kunywa juisi ya matunda safi. Hasaa wakati napendelea kitu kidogo cha asili na baridi.

Nafanya mazoezi ya mwili karibu mara tatu au nene kwa wiki kulingana na muda na hali ya kazi kutembea mara nyingi ni rahisi na hufanya mwili ukwepe uchovu mazoezi ya mguvu kidogo kama vile push-ups Natukiangalia mzunguko wa burudani kama kucheza kidogo na ninaitaji kufanya mazoezi kwa mpangilio lakini pia kuipanga ili isiingilie kazi nyingine au uchovu.

Napenda harufu ambazo zinanifanya nijisikie tulivu, furaha au kumbukumbu mzuri. Tukiangalia katika harufu ya asili, uangalie majani ya kijani na uangalie pia maua. Na harufu ya chakula ni chapati mpya na samaki wa kukaanga. Tukiangalia harufu ya bahari, upepo wa bahari na harufu ya kitamaduni ni kama unga wa mahindi. Kwa kifupi mimi napenda harufu zinazoleta utulivu na kumbu kumbu nzuri Si zile zenye nguvu sana au zisizo za kawaida.

Kufanya kazi na timu ya mbali, kuna itaji mapangilio mzuri, mawasiliano dhabiti na huwajibikaji binafsi. Hapa ninavyiofanya, mawasiliono ya mara kwa mara, kutumia zoom, mpangilio wa kazi wazi kila mtu anajua majukumu yake. Kutoa repoti za maendeleo, kila mtu anashiriki hatuwa anazosifanikisha, changamoto na msaada ya unawitajika. Tukiangalia katika kutumia zana za ushirikiano ni kama Google Docs. Kujenga mshikamano ni kuanzisha mazungumzo ya kirafiki kujituma binafsi kuhakikisha kazi yangu inafanyika bila kuchelewesha wengine kwani hatusongei pamoja kimwili na kwa ufupi mimi ufanisi unakuja kwa mpangilio mawasiliano na kuheshimiana Hata kama kila moja yupo mbali kimwili.

Ujuzi ninayoitaji kuimarisha ni ile inayo nifanya kazi zangu ziwe bora na zenye matokeo zaidi na pia kunifanya nijikite kwenye wachanga moto mpia. Ujuzi wa teknolojia ni kujua zaidi kuhusu zana zakidigitali, programu za automation au pia data analysis. Uzuri mawasiliano ya kina kuandika kwa usahihi, kueleza kwa uwazi na kushugulikia migogoro kwa ufanisi. Kwa kifupi, ninaitaji kuendelea kujifunza na kuborasha ujuzi wa kisasa na kibana damu. Hili kuwa na ufanisi zaidi kazini.

Napenda kununua vitu mahali panapotoa uraisi ubora na mandhari nzuri ukiangalia sokoni napenda kuona bidhaa kabla kununua hasa chakula na vitu vya nyumbani maduka makubwa makubwa kama vile supermarket ni raisi kupata kila kitu mahali pamoja na mara nyingi bidhaa ni safi na salama na mitandaoni kama Amazon au Jumia Asa kwa vitu vinavyo itaji garama kubwa Zinapatika na hapo Kwa kifupi napendelea mahali panapo toa uraisi na bidhaa za kuaminika Lakini pia mara nyingi nyingi napenda kufutiwa na bidhaa za kipekee.

Wakati wa baridi kali, unapenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie joto na salama. Kama vile kuvaa nguo nzito na koti, kuhakikisha mwili unakuwa na joto. Kunywa kinywaji cha moto kama vile kahawa na kukaa karibu na jiko, kupumzisha huku nikipata joto. Kusoma, kupunguza kukaa kimya na kufurahia muda wa baridi. Kwa kifupi napenda kutumia baridi kama sababu ya kupumzika na kufurahia mambo madogo bila kuumia.

Ndiyo napenda sana kwenda pwani pwani inanipa mchanganyiko mzuri wa utulivu na furaha Napenda kwa sababu sauti ya mawimbi inatuliza akili upepo wa bahari hunifanya nijisikie uhuru kutembea ufukweni hasa jioni au asabuhi ni therapy kabisa na bila kusahau chakula cha bahari Sio lazima niogelee kila wakati Wakati mwingine hukaa tu nikitazama bahari kunatosha.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile inayonifanya nijisikie furaha, utulivu na kutumia akili au mwili kwa njia nzuri Tukiangalia katika kusoma inanikumbusha maono mapya na kunipanua kufahamu na tukiangalia kuandika furaha kubwa kuona mawazo yangu yakitoka kwenye karatasi tukienda kwa kutembea hutoa nguvu na utulivu kusikiliza mziki, kunatoa furaha ya papo kwa papo kuchangia na marafiki, kucheka pia na kuzungumza na kushirikiana Napenda shughuli, zinazochanganua, zinazochanganya akili, mwili na mwili.

Stadi muhimu kwa uwazi wangu ni zile zinanifanya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kueleweka na wengine. Kwanza ni kusikiliza kwa makini. Sio kuzungumza tu bali kuelewa kile mtu anachosema. Pili ni kueleza kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Tatu ni kuhusia ishara za mwili. Kama ishara uso na mtazamo, zinasadia kueleza ujumbe kwa nguvu zaidi. Tukiangalia kwa ufupi mimi stadi hizi husaidia kuwasiliana kwa ufanisi, kuunda uhusiano mzuri na kufanikisha kazi.

Kila jioni kabla ya kulala napendelea kufanya mambo madogo yanayonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza ni kupumzika kidogo, kukaa kimya, kusikiliza muziki wa polepole au redio tulivu. Na kuandaa mambo ya kesho, kupanga nguo, ratiba au kazi ndogo. Na kufanya usafi wa mwili kuoga na kusafisha meno kabla nilale, na kufikiria au kuandika diary, mawazo ya siku au mambo ya shukurani. Jioni yangu ni wakati wa kutulia, kupanga na kujipanga kwa usingizi mzuri.

Zoezi nzuri ni lilo jenga ni kusoma kila siku. Haijalishi ni kidogo tu. Hili lili nisaidia kupata maarifa mapya kila siku. Na unitoa fursa ya kupumzika akili kwa mambo mazuri kama hadithi. Linaongeza ufahamu na stadi za mawasiliano kwa maneno mapya na mifumo ya mawazo. Na ni zoezi la urahisi kufanya kila siku Lakina matokeo yake ni makubwa kwa muda mrefu kusoma kila siku ni zoezi ambalo limekuwa sehemu ya maisha yangu na limenisaidia kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mpana na unaodhibitisha matokeo ambaye anaweza kushirikiana na kusaidia wengine kwa ufanisi hii ina maanisha kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi katika teknolojia au mawasiliano kuwa kiongozi wa heshima na msaada mtu anayejulikana kwa kusaidia wenzake kufanikisha kazi kufanikisha miradi mikubwa kuandaa au kushirikiana kwenye miradi yenye thamani kwa timu au shirika Kwa kifupi, lengo langu ni kuwa bora muaminifu na msaada kwa wengine huku nikijipatia malengo binafsi pia.

Sina tabia ya kueka picha zangu binafsi mtandaoni mara nyingi Mara nyingi napendelea kusalia na faraja yangu Hasa kwenye mitandao ya kijamii Wakati mwingine napenda kushiriki picha za mandhari Chakula au kumbukumbu nzuri badala ya uso wangu Nafahamu kuwa picha binafsi mtandaoni naeza onekana kwa wingi Hivyo napendelea kuwa makini Napenda kushiriki kidogo kwa tahadhari si kila kitu.

Ndiyo nimawai kutembelea ziwa na pia mto. Ni maeneo yanayoto utulivu wa kipekee sana. Ziwa napenda kutazama maji yaliotulia upepo mwanana na wakati mwingine kuona watu wakivua samaki. Na kwenye mto napenda sauti ya maji yanayotiririka. Hunifanya nijisikie nipo karibu na asili. Ni mahali pazuri pa kumzika, kufikiri na kuzungumza na marafiki bila kelele nyingi.

Ushauri ambayo, ningetaka kumpa mtu mwingine ni kuwa mwaminifu kwa nafasi yako na kwingini. Jifunze kutoka kwa makosa na usikate tamaa hata wakati mambo hayaendi kama ulivyopanga. Sababu ni mwaminifu hujenga uhusiano mzuri na kuleta amani ya ndani. Kujifunza kutoka kwa makosa kunasaidi kukua na kuwa bora zaidi. Usikate tamaa kunasaidi kushinda kachangamoto na kufanikisha malengo makubwa. Ni ushauru wa kushawishi kwa kina, subira na moyo wa kujifunza.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia nyepesi ya furaha na pamoja na wapendwa kukaa na familia na marafiki na kiki na chakula kidogo kupokea pongezi, kutumia muda wakipekee kwa nausi yangu kukumbuka mafanikio na malengo Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni uchanganyiko ya furaha, utulivu na shukrani.

Wakati wa furaha napenda kujifurahisha kwa njia zinazonifanya nijisikie huru na kuwa na nguvu zaidi kama vile kucheka na marafiki, kusikiliza muziki, kutembea ama kufanya shughuli za nje, kuchanganya na wengine, kufurahia muda wa kimya Napenda kuchanganya utulivu na burudani wakati wa furaha ili kuifanya iwe ya kudumu kidogo moyoni.

Sherehe inayopendeza zaidi ni zile zinazo jumuisha familia marafiki na furaha ya pamoja kama vile sherehe za kifamilia sherehe ndogo za marafiki Sherehe za utamaduni au tamasha pia napenda sherehe zisizo na pressure Kwa kifupi sherehe nzuri ni ile inayofanya kila mtu ajisikie sherehe sehemu ya furaha na kumbukumbu nzuri.

Ndio, napenda kukimbia. Hasa kwa ajili ya mazoezi na kuondoa msongo wa mawazo. Sio lazima iwe mbio za ushindani. Wakati mwingine kukimbia taratibu, tu kuna tosha. Kuna saidia kuimarisha afya ya mwili, kuna tuliza akili na mawazo, kuna fanya najisikia mwenye nguvu na uhuru. Lakini lazima niseme pia, siku nyingine napendelea kutembea tu badala kukimbia.

Napenda kuandaa ripoti za kazi kwa njia ilio wazi, yenye mpangilio na raisi kueleweka Ukiangalia ninavyofanya nakusanya taarifa zote muhimu kama vile data na pia kuunda muktasari kama kueka vichwa vidogo na sehemu muhimu ili iwe raisi kufuatilia kuandika kwa lugha raisi na yenye uwazi, kuweka takwimu na kuchagua kabla kwasiliana Alafu kifupi, ripoti nzuri ni ile inayoeleza ukweli kwa wazi yenye muundo mzuri na inayeleweka kwa wote.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi, lakini mara nyingine pia jioni ikiwa asubuhi haikufanyika. Asubuhi hutoa nguvu hufanya akili ikae macho na huanza siku kwa moyo mzuri. Jioni ni wakati mwingine napenda kutulia baada ya kazi, kuondoa stress na kuondoa uchovu wa mchana. Kwa kawaida napanga mazoezi kulingana na muda na hali ya mwili.

Ninaenda maktabani marachache kulingana na maitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti Mara nyingi ninapenda kuwanda maktabani wakata napenda muda wa kimia na kuzingatia masomo au kazi Napenda pia kusoma vitabu vya kitalamu, vya burudani ambavyo usira isi kupata mtandaoni Mara nyingi maktabani nafasi nzuri ya kupumzika na kuzingatia mambo bila usumbufu wa kila siku.

Kwa kawaida, nakaa hadi kati ya saa nne au saa tano usiku. Hii inanisaidia kupumzika vizuri na kujiandaa kwa usingizi wa kutosha. Kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo, kusomo au kusikiliza mziki. Mara nyingine kama nina kazi au somo la dharura. Naeza kubaki kidogo zaidi lakini si sana. Napenda kulala mapema hili kuamka nikiwa na nguvu.

Kukamilisha kazi kwa wakati kuna hitaji mpangilio, nidhamu na uangalifu hapai ninavyofanya mi ya kwanza kupanga kazi kwa kipaumbele Pili ni kuunda ratiba na muda maalumu Tatu ni kumzima mwenzangu na usumbufu Nne ni kumshirikisha mwenzangu kukaa.Tano kukagua hat hatua kwa hatua kisha sita kujituma binafsi mpangilio na nidhamu, hizo zinazo fanya kazi iaminike kwa wakati.

Ndio, napenda asali hasa kwa sababu ni tamtam na yenye faida ya kiafya. Napenda kuieka kwenye chai au juici na pia matunda. Inatoa energy haraka na hufanya chakula au kinywaji kuwa na ladha nzuri. Pia napenda asali safi kwa sababu inaharufu mzuri na ladha ya asili. Asali ni ladha tamu ya asili na yenye faida.

Ndiyo, napenda kula samaki hasa kwa sababu ni chakula chenye afya na latha nzuri. Napenda samaki kwa kukaanga, kidogo, kuokoa, na kupikwa kwa mchuzi. Ni chanzo kizuri cha proteini na mafuta yenye afya. Pia, maranyingi napenda kujaribu samaki wa baharini. Pali inapowezekana kwani latha yake nitofauti na ya kawaida. Sama ki ni chakulia ni nacho kipenda sana na kina ni panguvu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushirikiana na timu yenye watu tofauti. Nimejifunza mawasaliano wazi ni muhimu. Pia kushirikiana kunazalisha matokeo bora. Subira na ufahamu wa watu, kukabiliana na changamoto, nidhamu na uwajibikaji pia. Uzoefu huu umenifundisha kushirikiana kwa hekima, kuheshimiana na kuwa mtaalam mbora.

Kushugulikia muda kazi ni kuna itaji mpangilio na nidhamu Hapa ni navofanya ni kupanga kazi kwa kipa umbele kuunda ratiba, kuepuka usambufu, kugawanya kazi sehemu ndogo ndogo kukagua maendeleo, kujituma na binafsi mipangilio nidhamu na usimamizi wa kipa umbele ndizo zinazo saidia kushugulikia muda kazi ni.

Wakati unahitaji msaada kazini ni muhimu kuwa makini na mbinu nazotumia Hapa kuna hatua zinazoweza kusaidia Tambua tatizo kwa usahihi Tafuta rasilimali, chagua mtu sahihi Omba msaada kwa heshima na kwa uwazi sikiliza nauweke mikakati ya kufuata. Jifunze kwa kutumia msaada huo.

Napenda vyakula vyenye ladha kamili na yenye mchanganyiko wa viungo ambavyo vinaborasha ladha Kwani napenda kuona tufauti ya latha na jinsi chakula kinavyounganishwa Pia napenda chakula yenye ladha tamu hasa vitamu kidogo au vyenyemchanganyiko wa viungo vinavyotoa harufu nzuri.

Katika ubinafsi, napendelea mfumo Android kwa sababu unatoa uhuru zaidi wa kubinafsisha programu na screeni na kuna chaguo nyingi za kifaa. Na katika kitaalamu, mi napendelea mfumo ambao unalingana na mahitaji yangu ya kazi na usalama mzuri. Kwa mfano, iOS ni mzuri kwa ulinzi wa data wakati Android inatop plus kibiti kubua kwa programu na integration.

Ninasasisha vifaa vyangu mara nyingi kadri inavyohitajika Hasa pale ninapo pata update mpya au matatizo madogo.Najaribu kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara si kwa sababu tu ya updates Bali pia kuhakikisha vinafaa kazi vizuri na kunisaidia kuwa na ufanisi kazini.

Ninajikinga na jua kali kwa njia ya katha raisi lakini muhimu, kwanza nikufa kofia au mwavuli. Hii inalinda kichwa na uso dhidi ya miongozi za jua, pili nikufa mguo zenye rangi nyepesi na mikono mirefu. Tatu, kupaka krimu ya jua, ya nne nikunywa maji mingi, ya tano nikuepuka jua kali sana, na sita pumzika sehemu zenye kivuli.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusaidia kutatua matatizo na kutoa suluhisho Napenda sana pale ninapoweza kueleza mambo kwa uwazi kusaidia mtu kuelewa jambo ngumu au kuboresha jinsi kazi inavyofanyika Pia kufrahia kupanga taarifa kufundisha na kushirikiana ile kufikia malengo ya ufanisi.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu yenye heshima na ushirikiano mzuri mahali ambapo kuna mawasiliano wazi kati ya wafanyikazi mpangilio mzuri wa kazi bila msonga wa usio wa lazima msaada wa kuthaminiwa kwa mawazo na juhudi nafasi ya kujifunza na kukua kitaalumu.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi a subuhi wakati huo akili huwa bado tulivu nguvu ziko juu na ni rahisi kuzingatia kazi zinazo hitajika kufikiri kwa kina au kupanga mchana hufaa kwa kazi za utakelezaji na jioni kwa kupitia au kumalizia kazi nye pesi.

Ninajihisi vizuri na chanya kuhusu wasilisho Naliona kama fursa kushiriki mawazo, kuelimisha na kushawishi Ingawa linaweza kuleta wasiwasi kidogo mwanzoni maandalizi mazuri hunipa kujiaminia Napenda kutumia mifano halisi mipangilio nzuri na mawasiliano wazi ili kuwafikia wasikilizaji.

Ndivyo napenda sana kujaribu chakula vipya inanivutia kwa sababu ni fursa ya kugundua ladha tofauti tamaduni mpya na wakati mwingine kupata wazo jipya la kupika nyumbani pia ni burudani ya kujaribu mchanganyiko wa viungo au vyakula ambavyo sijawahi kuonja kabla.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa utaratibu na umakini ili kuepuka msongo wa mawazo. Kwanza kupanga kazi mapema. Pili kuweka kipaumbele. Tatu kutenga muda wa dharura. Nne kuepuka kupishana na vishawishi Tano, kagua na kumaliza mapema.

Zawadi nzuri niliowai pokea ni kitabu cha kipekee cha maarifa kilikuwa kizuri siyo ya kwa zamani yake tu Bali pia kwa maana yake Kilionyesha kwamba mtu alitafakari kuhusu maslahi yangu na alitaka kunisaidia kujifunza kitu kipya hii ilinifurahisha sana na bado na ikumbuka kuishio.

Ninaanzisha mradi mpya wa kazi kwa hatua za mpangilio na utaratibu ili kuhakikisha unaanza vizuri na kwa kufanisi Kwanza kuelewa malengo ya mradi kukusanya taarifa na rasilimali kuweka mpangilio wa hatua kwa hatua kuweka vipaumbele kuaanzisha pia mawasiliano.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kusafiri mahali ambapo sikutarajia kuona manthari ya asili ya ajabu Nileshuhudia mlima ukiangaza jua la alfajiri nikitokeza juu ya mawingu na hiyo ilikuwa ya kuvutia sana. Kwa kweli ilinifanya nisahau kila kitu kingine cha muda Uzoefu huo haukuwa tu wa kuona manthari Bali pia ilikuwa unifundisha kuthamini uzuri wa kimawazo na kuwa mtulivu wa ndani.